Mimi sinema huenda mara moja kwa mwezi. Sinema mi huenda mara moja kwa mwezi ili nipate burudani. Huko mara moja niangalie. Nitoe mawazo ya kuwa kazi. Wiki mzima ama mwezi mzima. Mi huenda mara moja au mara mbili.